Naam, asante sana. Sasa kivyangu naweza sema tabia ambayo nachukia mojawapo ni kukuwa na tabia ya kuchukua vitu za watu bila kuomba ruhusa. Kwa mfano, ile hali ya kukuwa mwizi na ku kufanya, kuchukua tu vitu za marafiki wako ama vitu za wale watu, jamaa wako ambao wako karibu na wewe. Na hiyo huwa inaleta uhasama sana na chuki kati ya watu ambao wanajuana ama kati ya marafiki ama kati ya wanajamii sababu hata mimi nimeweza kuwa na marafiki na wale wanajamii ambao kazi yao ni kuchukua vitu bila kuomba ruhusa na hiyo pia saa zingine huwa inaleta uhasama. Sasa najua kwamba hata mtu yeyote tu yule hawezi penda mtu akichukua vitu zake bila kuwaomba. Sababu kuna ile wakati ile muda ambao unaweza taka kutumia hizo vitu za kibinafsi na unapata haziko na haujui mahali ambao zilipelekwa ama ulipoziweka. Sasa jambo kama hiyo inapofanyika, unapata kwamba unapata tatizo kidogo ya kukamilisha labda mashughuli zako ama kukamilisha tu zile vitu ambavyo unafaa uzifanye katika maisha yako. Na kwa mfano, tuseme mtu labda amechukua simu yako ya rununu na wewe ulikuwa unataka kupigia daktari ama mwalimu na unapata hauna hiyo uwezo ya kupiga simu sababu sababu hauna namna ya kutumia ama hauna mbinu ya kutumia ama kifaa kinachohitajika kutumika na labda ni rafiki yako alikuwa amekuchukulia hiyo simu yako ya mkono bila kukuambia na hiyo inaweza leta tatizo tatizo mingi sana Alafu pia jambo la pili ambalo mimi tabia ya pili ambayo mimi inanichukiza ni ile tabia ya kusengenya mtu ama kusengenya rafiki yako kama hayuko karibu na wewe na jamaa wengine Sasa hiyo siyo jambo nzuri Kuna wale watu ama wale aina mbalimbali ya binadamu ambao kazi yao tu ni kuongea, kuongea vibaya kwa mmoja wao. Yaani kazi yake tu ni kuongea kila saa vibaya kuhusu yule mtu mwingine ambayo hayuko karibu. Sasa hiyo ni tabia ambayo siyo nzuri sababu utapata mtu kama huyo ako tu na ile tabia ya kuongea vibaa kuhusu wale marafiki wake na wewe pia kama rafiki yake siku ambaye hauko Utapata kwamba utapata kwamba ni wewe unaongelewa na unajua unapoongelewa hiyo siyo jambo nzuri sana sababu hata wewe kibinafsi hautaweza kusikia vizuri na pia vile ambavyo umewekwa ni kwamba ni vizuri kukuwa na mazungumzo bora kati ya kati ya marafiki na pia kati ya jamaa na hiyo ndiyo jambo nzuri. Sababu inafaa ikuwe kama mtu ako na tabia nzuri, tabia nzuri ni kama kuweza kuelezana kama mtu amekosa na pia kuweza tu kuelimishana kidogo kidogo. Ila siyo kuongea vibaya ama kuweza kuharibia wenzako jina wakati ambao wakati ambapo hawako na hiyo siyo jambo nzuri sana na kivyangu ningependa tu kueleza kwamba ni muhimu ni muhimu watu waweze kujieleza, kuelewana, na kuweza tu kusaidiana katika jamii kuhusiana na jambo moja ama nyingine ila isiwe ni kwamba sasa kazi ya watu wengine ni kuongelea wenzao vibaya na hiyo siyo jambo nzuri. Sasa mimi kivyangu naweza sema ni hayo tu ambayo naona zinanichukiza sana na labda tu ile tabia kukuwa mwongo. Jambo la tatu naweza sema tabia ambayo nazichukia sana pia ni wale watu ambao hawasemi ukweli. Unapokuwa mwongo ina maana kwamba hata hutaweza kukuwa na wakati mzuri ama mazungumzo mazuri kati ya wenzako. Na pia hutaweza kupata hiyo nafasi ya kuongelesha ya watu kuweza kukupea nidhamu mzuri sababu watakuwa wanakuona tu kama wewe mwongo na wewe ni kama huwezi kuaminika na hiyo ndiyo jambo ambayo linasumbua sana watu wengi sana na unapokosa kuaminika katika jamii ina maana kwamba wewe hauna bahati sana hauna lako na hiyo itakuwa ni jambo ngumu sana watu waweze kukusikiza Asante sana kwa hayo.

Naamu, santi sana kwa hiyo swali. Mimi kivyangu napenda kuogelea. Maramingi sana nimeeza kuenda kuogelea katika maji mazuri na hiyo huwa nafanya mwili yangu isikie vizuri na isikie ni kama emepelekwa kufanya mazoezi. Na sana sana ile mazoezi mi hufanya na marafiki hua ni kuogelea na sa zingine pia kukimbia Lakini kivyangu mimi na marafiki wawili huwa tunapenda sana kuogelea baada kukimbia sababu inakupea ile nafasi mzuri ama wakati mwafaka hakikisha kwamba mwili yako iko salama na inapata ile uwezo ya kujiburudisha kidogo baada ya kazi ngumu sababu kuogelea siyo tu kufanya mazoezi, huwa pia huwa ni nafasi ama inatopea ile hali ama nafasi ya kueza tu kusikia vizuri katika maisha sababu iyo ni moja yapo ya mbinu ya kuskuma wakati wetu wa kimapumziko sababu kuna watu wengi sana katika hii dunia huwa wanasau kwa mba wanafua wawi na wakati wawo mzuri ya kupumzika na mwakati wa kumapumziko inaitaji tu mtu asifanye kazi yoyote Ila waeze tu ku kupumzisha mwili na hiyo ndiyo sababu ambayo mimi kivyangu napenda kuogelea na sababu hata marafiki wangu pia huwa wanapenda kuogelea sababu wale marafiki ambao maramingi huwa tunenda kuogelea nao wanatoka tu karibu Sasa huwa tunapigiana tu simu kidogo kidogo na tunaulizana kama mtu anapatikana alafu nituweze kuogelea na pia pale katika kuogelea kuna moja wetu yani rafiki yetu moja Huwa anaenda katika haya mashindano ya kuogelea na yeye ndio pia alitupa motisha ya kufaa ya kueza kujifunza kuogelea na kueza tu kuburudika katika hiyo mazoezi yote ya kuogelea na hiyo ni mojawepu ya mbinu ambavyo tumetumia kueza kuhakikisha kwamba urafiki yetu inabaki imara na tunaeza bado kufurahia moja yetu akiwa anashindana pale katika zile mashindano za kuogelea. Na pia naezasema kwamba kuogelea ina umuhimu zake na watu wengi huwa na iona kama ni mojawepo ya mbinu ambazo watu wanaezatumia kusukuma muda. Na mi sioni kama ni kusukuma tu muda ilhali sababu iyo inatupa uwezo wa kufanya vitu mpya za kimwili na ambazo zinafanya misuli zetu za kimwili ziwe sawa na zieze tuweze tu kuburudika katika maisha na iyo pia ni mbinu mzuri. Sababu ukijaribu kuangalia maisha ya binadamu wengi wao huwa wanasahau kwamba wanafaa Warudishie mwili pole Warudishie mwili pole ile wakati ya mbapo Baada ya kazi ngumu ama wakati mgumu katika wiki mzima ya kufanya kazi na kufanya mambo mazito mazito na mwili Sasa kivyangu naeza pea tu watu imani kwamba waakikishe wanaeza kujifunza tabia kama za kuogelea ama wajikaze tu wafanye mambo kama hayo sababu iyo ni mojawepo ya njia ambazo wanaeza pata riziki pia na wanaeza furahia tu pia na pia wanaeza pata marafiki na jamaa na pia inaezakua ni hali ya kuleta pia watu karibu kutoka sana sana kwa wale ambao wakona hisia ama vitu moja moja na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa na hiyo ndiyo mojawepo ya mbinu ambazo inaezatufanya wanadamu tuweze kujileta pamoja Tusaidiane, tuelimishane na pia labda tupate tu gumzo na kuchekeshana na hiyo ni moja wepo ya mbinu mzuri sana katika kupata hayo asante.

Naam, asante sana kwa hayo na mimi kivyangu napenda ili napenda juisi ya maembe sababu mimi matunda ya maembe mimi huwa naipenda sana. Sana sana iyo juisi ya maembe huwa ikona latha tamu na latha ya kipekee na hiyo ndiyo mojawepo ya juisi ama kinywaji ambayo mi hupenda sana. Alafu pia unaona juisi ya matunda ya maembe huwa inanipea furaha na hiyo latha yake tu sana sana ikiwa baridi huwa inanipea motisha sana na kukunywa tu. Kwa sababu unapo ikunywa, unaisikia kwamba pia ukikunywa huwa siyo majimaji, hua ni mazitu, hua ni mazitu kidogo na hiyo inakupea tu ile hali mzuri, hali mzuri pia unaweza shiba nayo na pia kama ulikuwa na njaa inakusaidia sana, sio kama juisi ya machungwa ambayo huwa ni majimaji sana na pia unapo jaribu kulinganisha juisi ya maembe na ata juisi ya mananasi Unapata kwamba maembe ikonaladha yake tofauti na ya mananasi na sisemi kwamba juisi ya mananasi ni mbaya Juisi ya mananasi pia ni mzuri sana sababu iyo ndio juisi nambari ya pili ambayo mi hu wanapenda sababu pia ata unapokula mananasi utapata kwamba ikuna latha yake kivyake na hiyo ndiyo huwa inaifanya nipende juisi ya maembe na pia juisi ya mananasi. Sababu juisi haya mawili inatupa ile latha yao kivyao na inatu inatuwezesha kuweza kuona ama kuyapata madini mengi sana kiza kimwili. Ambazo zinatusaidia kupigana na magonjwa na pia zinatusaidia tu katika kuha kikisha kwamba ngozi ya mwili yetu ni mzuri na ile ambayo imenyooka vizuri sana na hiyo ndo jambo ambayo mimi huwa inanifurahisha sana. Sasa kivyangu, labda juisi ya tatu ambayo nawezasema labda ni ile Labda juisi ya machungwa wakati ambapo ni mekaa tu Lakini juisi ya machungwa mi upenda ikiwa ni baridi sana sababu sana sana juisi ya machungwa mi hupenda kunywa wakati ambapo kuna juakali na kuna kiangazi na hiyo ndiyo jambo ambayo mimi huwa inanifurahisha Lakini kwa sana hisia yangu huwa ni ya kwanza chagua langu la kwanza huwa ni juisi ya matunda ya maembe na hiyo huwa inanipatu wakati mzuri a mbapo wakati ambapo naipata na nikieza kuipata huwa inanifurahisha sana Sasa hiyo ndiyo jambo ambayo huwa naezataka nipate ama nipate kwa karibu, ama niletewe tu nieze tu kukunywa na kusikia na yo vizuri na pia juisi ya mananasi sa zingine mi hupenda kukunywa sana sana asubui sana sana asubui sababu hiyo huwa inanipa latha yake huwa inanipa furaha na pia ile ile harufu ambayo inakuachia kwa mdomo huwa inanifurahisha na ndiyo maana sana sana mi upenda ni kiikunywa asubui hua na furahia sana Lakini wakati wa mchana ama jioni sana sana mi hua napenda juisi ya matunda ya maembe sababu maembe huwa ikona latha yake na pia ninzito unapo ikunywa Pia maramingi ile juisi ya matunda ya maembe huwa napenda kuikunywa wakati ambapo ni meeza kumaliza kukula Chakula cha jioni ama hata chakula cha mchana sababu hiyo unapo ikunywa baada ya kumaliza kukula ama kumaliza kukula unapata kwamba umeshiba na unasikia vizuri na hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanifurahisha Sasa asante sana kwa hayo Natumai kwamba watu wengi pia wanapenda juisi ya maembe, machungwa na pia juisi ya matunda ya mananasi sababu hizo ndiyo mojepo ya juisi ambazo ni muhimu sana katika maishayetu na mwili Asante.

Naam, huwa napenda kusoma maoni mtandaoni sana sana zile za kibiashara ama zile tu za maisha ya kawaida sababu kusoma maoni mtandaoni huwa inapea mtu ile fursa ya kuweza kujielimisha na vitu mingi ama kujua tu vile ambavyo watu wengine pia wanaeza kufikiria sababu hiyo ndiyo mojawepo ya mbinu ambazo unaezajua kama we binafsi unaendelea vizuri ama we binafsi bado unapata matatizo kidogo na maisha. Sababu kwa sasa, kwa sasa naeza sema tu kwamba vitu mingi sana, huwa zinatumika, ambazo zinaendelea katika maisha yetu, huwa zinaletwa na mitandao za kijamii. Na pia na katika hizo mitandao za kijamii utapata kuna watu wengi ama wanadamu wengi wanatoa maoni zao katika kuhusiana na jambo moja awa lingine. Na nikutakana na hizi maoni ndivyo ambavyo makampuni ama zile viwanda zinatumia ku hizi viwanda wanatumia kutuletea vitu zao vitu ainambali mbali ambazo zinaendelea kutusaidia katika maisha na hiyo ni mojawepo ya mbinu mzuri mzuri ambazo tunaezatumia kuhakikisha kwamba tunapata bidhaa ama vifaa ambavyo zinasaidia kutatua mashida mbali mbali ama jambo mbali mbali na hiyo ni muhimu sana. Na pia naezasema kwamba kibinafsi naona kwamba kusoma maoni mitandaoni ni muhimu sana kwa sababu sisi binadamu tunatoka katika mikoa tofauti tofauti ama nchi tofauti tofauti ambavyo watu ni tofauti pia na wanafanya vitu tofauti katika maisha yao Sasa unapoweza kutana na watu mbalimbali katika mitandao utaeza kupata jinsi mbalimbali ambavyo wanaeza kufikiria ama kuona vile ambavyo wanaezataka kutatua mashida zao ama vitu zao zingine na pale ambapo unaeza kusoma haya, unapata kwamba unajisaidia na kuelewa vitu mbali mbali ama kuelewa tu vitu mbali mbali na hiyo ni jambo muhimu sana na pia naeza sema kwamba unaposoma maoni mtandaoni, utapata kwamba unasoma maoni ya watu wengi ambao wanafanya kazi tofauti tofauti ama ambao wamesomea vitu tofauti tofauti Sasa unapotumia haya yote unapata kwamba umeweza kujielimisha vitu kadha na ni katika haya maoni ama haiya hii wakati unapata umejifunza vitu mingi na kama binadamu tunafaa tuwe tunajifunza vitu mingi sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inatusaidia hukua watu wazima na watu wa kuaminika katika jamii Sasa hiyo ni mojawepo ya mbinu ambazo tunaeza tumia kujisaidia, kujitatua, na kuweza tu kujiongezia masomo ya kibinafsi. Pia naeza ongeza kwamba unaposoma maoni ya watu tofauti tofauti, saa zingine huwa unaeza shukuru ile jamii ama ile pale ambapo unatoka katika maisha. Tuseme ile jamii ama jamaa wako pale huko ambapo unatoka sababu Ukieza kupata hiyo nafasi ya kusoma maono ya watu kama hao na katika kwa mfano kutoka kwa wale wengine ambao wanatoka sehemu mbali mbali Utaeza kuona tu vile watu wengi wanajieleza na namna ambavyo unaeza jaribu kujifunza pia uweze kujieleza maneno mazuri na maneno muhimu katika maisha yetu. Sasa naeza sema kwamba, kujipea hio nafasi ya kusoma maoni ya watu wengine inakuruhusu kukua mkubwa na kushukuru watu wengi ambao wako na maono tofauti ili kuweza kukua watu wazuri katika jamii asante sana.

Naam, nimesha wai kulima, maramingi sana. Sababu kwetu, sisi hua ni wakulima. Sasa sisi, maramingi unapo kuwa mdogo. Wakati ambapo unajaribu kukua kulelewa na mzazi. Na kukua mkubwa Unapata kwamba unaamshwa mapema asubui. Na kupelekwa katika shamba. Unapewa shamba yako kidogo hapo, uweze kulima. Na upande mimeyazako na hiyo ni moja hapo ya mbinu ambazo zilinifanya nieze kujua kulima. Na pia sisi jami yetu watoto wote na wanakijiji wote kazi yao kubwa hua ni. Kubwa akimka asubui hua ni kuenda kulima na kupalilia shamba pale ambapo unakaa nyumbani utapata kuamba kuna watu wengi ambao kazi yao ni kuamuka. Wanaenda kulima, wakirudi asubui na saa zingine pia utapata wakitoka kulima. Wanaenda hata watoto, wanaenda shuleni na wazazi wao ama wale ambao wanakaa na haa watoto wana, ndio wakirudi, wanafanya kazi zingine za kijamii ama kazi zao za nyumbani kwa mfano. Kwa mfano utapata kwa mba hawa wazazi Labda kuna wale ambao wanafanya biyashara zao na kuna wale ambao wanaenda kazi na hio. Hiyo kulima inawamushia tu siku sababu hiyo wanaenda kutafuta chakula ya nyumbani. Na wakitoka hapo, ndipo wanaenda kufanya kazi zao zingine ambazo zina wajiri ama inawaletia mapato ya kila siku. Sasa kulima kwangu nezasema ilikuwa kitu yenye kila mtu alifaa ajue na kila mtoto alipo kuwa anakua mkubwa. Alikuwa anakishikishiwa kwamba lazima aende alime na nezasema tu kwamba iyoilikuwa ni moja wapo ya mbinu ya kulea mtoto awe mtu wa maana katika jamii sababu mtoto. Mtota anapo jua kulima inamana kwamba yee pia hata watoto wake anapo wanza kukua na familia Hawata waeza kupata shida ya anjaa ama kukosa chakula ya kukula manyumbani. Na hiyo ni jambo moja mzuri muhimu sana katika maisha yao. Na pia pali katika jamii utapata kwamba zile familia ambao hawakua na lima ama hawakua na mashamba. Utapata kwamba walikua napata matatizo ya kichakula ama kueza kukua na chakula kutosha katika familia yao na hiyo ilikuwa jambo. Gumu sana na pia hiyo ilikuwa jambo gumu sana katika jamii. Aba hiyo ndiyo maana jamii yote ilikuina jaribu iyeze kuelimisha watoto wadogo. Kutoka wanapo zaliwa na wananza kuwa wanazatembea wali kuwa nakikishiwa kwamba waeze tu kuenda. Waeze kuenda, wajue kubeba jembe, kutumia panga katika zile mashuguli zote za kinyumbani. Na hiyo ilikuwa jambonzuri sana. Ilikuwa jambo nzuri sana kuha kikisha kwamba kila kitu kinaenda shuari na kwa kikisha tu kwamba watu wote katika jamii ni watu wa maana na wale watu ambao wanazategemewa kufanya ka jambu moja au nyingine na hiyo ndiyo jambo mzuri. Na pia sa zingine ulikuwa napata jamii. Wanafunzana kulima ama wanafunzana kazi kishambani sababu hiyo ilikuwa inawaleta pamoja na hiyo ilikuwa jambo nzuri sana katika jamii yote na familia nzima. Na diyo mana mimi kivyangu nasema kwamba hata kama nilifunzwa kulima nikiwa mchanga, iyo kujua kulima imeeza kunisaidia sana. Na mimi kivyangu nimeshukuru kuweza kufunzwa hiyo na imekua nijambo ambayo imenifurahisha sana. Sasa mimi pia kivyangu. Naezasema tu kwamba ni muhimu kwa kila mzazi kweza kuelezea watoto wawo ama kwa funza watoto wawo muhimu ya kulima. Na waeze tuku ili waeze kujitegemia katika maisha ya usoni. Na yondo jambo inayo faa asante.

Naam kwa siku mi hupata baruapepe mingi sana kwa siku. Sababu mimi mi hufanya vitu mingi sana mtandao na mingi zao huwa ni huwa zinahusu baruapepe. Sababu mimi binafsi huwa nazituma sana na unapotuma baruapepe mingi ama kwa kila siku ukizituma kama mbili, tatu, nne, tano Italazimu pia wale waweze kukurudishia barua pepe Sasa unaezapata mtu akikurudishia moja we pia inakubidi uandike ingine utume hivo hivo. Sasa kivyangu naeza sema Mimi huwa naweza pata barua pepe karibu kumi, kumi na tano saa zingine na hiyo pia unaona hizo ni mingi sana na kivyangu, naeza sema hiyo ni mojawepo ya mbinu ambavyo mimi pia hutumia saa zingine kufanya kazi na watu pia nafanya nao, pia wanafanya hivo, na saa zingine unapo ujaribu kutafuta kazi, utapata kwamba unazituma kutumia barua pepe na unapo tumia barua pepe, saa zingine utapata kwamba zingine ulituma miezi mbili ambazo zilipita zingine mwezi moja, sa saa zingine utapata kwamba umerejeshewa majibu zako, baada ya labda miezi tatu, miezi mbili, mwezi moja, na saa zingine zinakuja zote pamoja. Sasa saa zingine hizo pia nikiongeza naona kwamba Naona kwamba inaeza kuwa kati ya barua pepe kumi ama barua pepe kumi na tano. Na hiyo, hiyo ni jambo nzuri sana. Sasa hizo pia saa zingine mimi mwenyewe siku ambazo nimeziandika mingi nikiwa na wale watu ambao wanazisoma kwa haraka na kujibu kwa haraka nitapata kwamba nimetumiwa pia barua pepe mingi na hiyo ni jambo nzuri ama pia saa zingine huwa ni jambo mbaya sana sababu unaporejeshewa baruapepe na sio nzuri, haikuletei nasema kwamba unaporejeshewa baruapepe na ni zile ambazo ziko na jawabu ambazo hukuwa unapenda, unapata kwamba pia siku yako imeenda vibaya na pia wewe mwenyewe hufurahii na jambo kama hiyo ikifanyika, unapata kwamba hata wewe kibinafsi kichwako unapata tu umekasirika husikii vizuri na roho yako pia unapata ni nzito. Sababu baruapepe siku hizi ndizo ndizo namna ambazo watu wengi wanatumia kuelezana mahisia zao, kuweza kufunzana vitu kadha wa kadha na pia saa zingine kuelimishana tu katika matokeo ama matukio ya kijamii na za kidunia kijumla. Na pia hayo hiyo ni moja wapo ya njia ambazo saa zingine watu wanafunzana ile wanapeana mafunzo ama maelezo kuhusiana na jambo moja au nyingine. Na hizo siku hizi imeleta umuhimu ya watu kuweza kuelewa jinsi ambavyo wanatumia zile mitandao za kijamii vizuri, na pia saa zingine kuelezana tu umuhimu ya ile umuhimu ya kuweza kujua kuandika na kusoma sababu huwezi andika na unaweza soma baruapepe kama hukuenda shuleni na hiyo imeleta umuhimu sana kwa watu wengi kuweza kujifunza hizi vitu zote kutokana na kuletwa kwa mitandao za kijamii na pia saa zingine kuletwa kwa vifaa za mitandao kama kompyuta, tarakilishi na pia simu za rununu pia, na mimi kivyangu nasema barua pepe imeweza kusaidia mambo mengi sana katika dunia na watu wengi wanafaa waweze kuizoea kuitumia sababu hiyo ndiyo pahali ambapo dunia inaenda na tushukuru yote kwa hayo.

Naam, mimi nimewahi piga kura marambili, lakini mara ya mwisho nilipiga kura watu wangu wakaanguka. Nilipigia wakati ambapo nilikuwa na piga kura, niliigia watu sita, lakini watatu tu ndo walipita. Na mwenye nilipigia katika cheo ya juu kabisa hakuweza kupita. Na kivyangu, hiyo nilisikia vibaya sana sababu nilikuwa na dhani watu wangu watashinda, lakini hiyo ni hali ya maisha. Nawazasema tu kwamba kupiga kura ni jambo muhimu sana katika jamii na katika maisha ya kila mtu. Sasa ni muhimu tuku wa kila mtu kweza kujihusisha na haya mambo ya kupiga kura. Sababu kupiga kura inatuleta kama jamii pamoja, sisi kama jamii pamoja. Na pia inatupea ile uwezo ya kujihusisha na mambo za kijamii na mambo za dunia. Sababu unapo pigia mtu kura unaamini kwamba ataeza kuenda huko na awakilishe maono yako ama maono zenu za kijamii ili muweze kuhishi salama, muweze kupata matokeo mazuri na muweze kusaidika katika maendeleo ya kijamii sababu pale ambapo unapigia mtu ambayo anafanya kazi vizuri katika jamii utapata kwamba anapo pata hiyo cheo ataenda awasaidie na vitu kama kuwaletea maji kuwachimbia maji katika jamii kuweza kuunda shule kadhaa kujenga shule pahali ambapo wanafunzi wanaweza soma na watoto saa zingine pia utapata kwamba aeze kwa fungulia barabara na hizo ndivyo mbinu ambazo tunaeza tumia kuhakisha kwamba jamii yote imesonga na imeheza kujisaidia na kukua jamii njema hili kila mtu aweze ku kuendelea tu vizuri na jamii ieze kujiburudisha na kuendelea kiuchumi na ki masomo sababu pale ambapo mashule yanajengwa mazuri na yanafyekwa na yanalindwa vizuri Hii na maana kwamba watoto pia wateza kupata walimu wazuri na watoto wateza kusoma vizuri bila wasiwasi wowote na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Na kivyangu, naeza sema kwamba hiyo ni mojawepo ya mbinu ambazo tunaweza tumia kuhakisha kwamba watu wengi waweza kujisaidia katika jamii na wanaweza tu kujifunza mambo mengi. Sasa pale ambapo pia kuna watu wengi ambao hadi wa leo hawapendi kujihusisha na vitu vya kupiga kura na hiyo siyo jambo nzuri. Kila mtu anafaa aelezwe ama afunzwe ile umuhimu ambayo wanazapata wakati ambapo wanajitahidi na kujielimisha umuhimu ya kujijumuisha na hii mambo ya kupiga kura ili kuchagua wale viongozi wazuri ambayo watajali maslahi yao. Sababu pale ambapo unachagua kiongozi ambao na jali masalahi yako, inamaana kwamba wewe binafsi, utaweza kulindwa, utaweza kutetewa, utaweza kuletewa mabadiliko katika maisha yako, mabadiliko mazuri katika maisha yako. Kwa mfano haya kujengewa barabara ama kuchimbiwa maji ama kujiletewa mashule haya yote yanaleta mabadiliko mazuri katika maisha yetu kama binadamu na hii yote huwezi pata kama hamujiusishi na kuchagua viongozi wazuri ambao wataweza kuleta haya katika maisha yako na ndio maana mimi kivyangu hata kama watu wangu huwa wanaanguka Huwa napenda tu kuenda nijihusishe na watu nisikie namna ambavyo wanaona ama wanawezataka jamii yao iendelezwe na hiyo ndiyo jambo nzuri na kivyangu neweza sema hiyo ni jambo mzuri katika jami Hata kama mtu wako ataanguka jihusishe tu na watu wengine na sababu hiyo pia hua inaleta umoja pale ambapo nakosa kuenda kupiga kura Utapata kwamba ukona makasiriko na wakati ambapo mtu mbaya na chaguliwa ilhali wewe mwenyewe ndiyo ulikosa kuenda kuchagua mtu mzuri sasa hiyo ndiyo moja wepo ya sababu watu wanafaa waangalie wana wajihusishi katika mambo hayo asante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali nzuri, mimi binafsi hua nafanya mambo mengi sana hili kuweza kuweka afya nzuri sababu, pale hata mtu anapo fanya vitu zake, anafaa ali alinganishe ama akuwe na afya nzuri na hiyo ndiyo jambo ambayo kila mtu anafaa azingatie katika maisha yao sababu kivyangu, naezasema kwamba vitu ambavo mi fanya sana sana ili kuweka afya nzuri moja yapo ni kutembea na kufanya mazoezi Sasa unapotembea sana ina maana kwamba kutembea pia ni hali ya kufanya mazoezi sababu unapotembea mwili huwa inafanya mazoezi na ina inapea mwili, inapea misuli ili uwezo ya ku kuzungusha damu katika mwili mzima na kuhakikisha tu kwamba misuli zako ziko salama na unaeza kufanya mambo mengi sana katika maisha yako na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa saa zingine mi huongeza na kukimbia sababu kukimbia pia inatupea hali nzuri ya kufikiria na kuweza kuhakikisha kwamba tu damu, damu ya mwili inaeza kuzunguka vizuri katika mwili na kupea tu misuli uwezo ya kukua sawa na kuhakikisha kwamba magonjwa pia magonjwa mingi ya naweza kutokua ama yanaweza kutoka katika mwili sababu ambapo pale mbapo unakaa tu na huzingatii afya yako ina maana kwamba uteza kusumbuliwa na magonjwa ya aina kadha wa kadha. Saa zingine mi pia huzingatia huzingatia kukunywa maji kwa sana, sababu unapo kunywa maji ina maana kwamba mwili yako itakua sawa, na ata wale wanasayansi wali tuambia kwanza kwamba katika maelezo yao ya kitambo, kwamba ni muhimu kukunywa maji kama kama vikombe nane kwa siku, na hiyo hua ina inapea mwili uwezo ya kujiosha na kutoa yale machafu ya kutoa zile uchafu ambaye inezakuwa kwa mwili na saa zingine kwa inaeza tusaidia kutoa zile vitu ambavyo zi zinaeza tusumbua katika mwili yetu, na moja hapo ya hizo ni kwamba pale ambapo unapo kunywa maji, maji huwa inenda kwa figo na inatusaidia ku kuepusha zile kama labda kama ulikuwa na sukari mingi kwa mwili Unapo kunywa maji mingi ina maana kwamba wewe binafsi figo yako itaeza kulindwa na kuakikishiwa kwamba itakua sawa baada wakati fulani ama ile uwezo ile uwezo ya kujiosha sababu ya kupata maji mingi mwlini na hiyo ni jambo nzuri sana Alafu jambo lingine ambao mi hufanya ni kuhakikisha kwamba nakula vyakula mzuri Unapo kula chakula mzuri ina maana kwamba mwili yako pia itaeza kukua sawa na itaweza kujilinda katika kutokana kutokana na vitu aina mbali mbali ambayo yanaeza kuletea mamagonjwa katika mwili. Sana sana wale watu ambao wanakula chakula vya mafuta sana ama zile ambao wanapika katika kandri ya barabara Iyo ina maana kwamba hawa watakuwa na madhara wanaweza patikana na madhara kadha wa kadha na hiyo siyo jambo nzuri sababu ni haya madhara ambayo ya naeza tuletea ugonjwa na yafanye yafanye mwili ifanye mwili yetu ikose kukua na afya nzuri na kutibu haya magonjwa huwa inataka pesa nyingi sana ambayo saa zingine inapata kama hatuna na inapata kama inakuwa ni pesa mingi kuyatibu. Na hiyo huwa ni jambo ngumu sana kwa watu wengi sababu hii pesa ya kutibu haya magonjwa sio pesa nzuri na sio rahisi kuyapata. Na hua ina tuletea inaweza tuletea madhara kubwa sana katika familia sababu pesa inapoko sana inakosekana Hata watoto watalala njaa hiyo siyo jambo nzuri Sasa mimi naezasema tu ni muhimu watu wazingatie afya bora na sababu hiyo ni mojayepo ya mbinu ambayo kuha ya kuhakikisha kwa lmba kila kitu inaenda shwari katika jamii sababu afya njema ni familia bora na watoto bora pia Asante sana kwa hayo Asante sana.

Naam, mimi huwa napenda maua sana sana sana kutoka nikuwe mdogo Nimekua nikipenda maua na nimekuwa hata nimepanda haya maua katika nyumbani katika mazingira ya nyumbani na hilo ni jambo ambalo nilikuwa napenda sana nikiwa mdogo sana Hata wakati ambao nilikuwa tunaenda shuleni katika zile shule zetu za msingi Nilikuwa na shamba yangu kadogo ambapo nilikuwa naweka maua na kuyamwagilia maji kila asubuhi na zile siku ambazo nilikuwa nakosa kumwagilia haya maua maji nilikuwa nasikia vibaya sana katika moyo wangu na hiyo ilikuwa inanionyesha kwamba angalau nina jambo ambalo napenda kwa roho yangu yote na hiyo pia ilikuwa inanepea uwezo uwezo wa kulala vizuri pale ninapoenda kulala sababu angalau najua nina vitu ambavyo naona ni vyangu na pia nikona vitu ambavyo naona zinaeza nisaidia katika kukuwa na ile furaha katika kila siku sababu mimi pia nilikuwa na marafiki ambao wanapenda maua na pia namna mbavyo nilikuwa naona tulikuwa tunaeza kusaidia na saa zingine nikiwa na maua aina tofauti ambayo yule rafiki yangu mwingine hana saa zingine naeza mpa mbegu aende aende akapalilie ama ailime ama aaeze tu kufuga aone kama itakua kubwa ama itakua nzuri na hiyo ilikuwa inatuleta karibu sana sisi kama marafiki hiyo wakati ambao tulikuwa wachanga na pia saa zingine pia hata saa hii Hata muda huu nikiona maua kando ya barabara saa zingine mimi huuchukua na naenda kuweka mahali na kuchimbia shimo na kuiweka hapo kuimwagia maji Alafu niwe nikiilinda pole pole hadi inakua kubwa Pali ambapo inakuwa kubwa Mimi huwa na furahia sana na huwa inanifurahisha pale ambapo inaanza kutoa mandhari mazuri katika baada ya kukuwa kubwa. Sababu hiyo ni mojawapo ya mbinu ambavyo tuneza tumia kuleta kuhakikisha kwamba ile nini yetu, ile mazingira yetu yanakua mazuri, na ya kuvutia. Na yanakuwa tu safi sababu maua yanatuletia mazingira masafi na yanatuletea mazingira mazuri sana na hiyo ndiyo jambu ambayo inafaa sababu watu wengi wanapo panda maua inamana kwamba mazingira yaateza kurembeshwa na yataweza kukua kama ile ambayo inakua ile ya mazingira ambayo watu wengi wanafurahia kukua ama wanafurahia kuona ama kuishi ndani sababu hiyo ni mojapu ya mbinu ya kwa kikisha kwamba watu wanaeza kuzingatia usafi katika mazingira ya nyumbani sababu watu wanapo panda mau mingi inamana kwamba uchafu watu watatoa uchafu mingi ili kupata ilie nafasi ya kupanda maua na hiyo ni jambo nzuri na jambo ambayo ndio inafaa Sasa mimi kivyangu neza sema ni muhimu watu wengi kujua umuhimu ya kupanda maua na umuhimu ya kueka maua mingi katika mazingira yetu na hiyo tu ndio jambo tu ambayo inanifurahisha Pia naezaongezea kwamba kuna maua aina tofauti tofauti ambayo yanayotuletea ile manukato mazuri katika sehemu ambayo tunaipanda. Sasa haya manukato, saa zingine hua inatupea ile inapea mazingira yetu umanukato mazuri, ama inapea tu wezo ya kukua tu na wakati mzuri pali ambapo tunaishi na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Ni mazuri kuishi katika mahali ambao ikona manu kato mazuri na manukato ambayo yanavutia kwa kila mtu na hiyo ni jambo mzuri sana. Na ni hayo tu kwa sasa nashukuru kwa hiyo swali na asante sana nimekuwa na wakati mwema.

Naam, asante sana kwa hiyo swali ambayo nimeeza kuulizwa unapenda kuzungumza kuhusu siasa. Wakati huu sidhani kama napenda kuzungumza kuhusu siasa sababu, lakini kitambo, mtu angeniuliza kama unapenda kuzungumza kuhusu siasa naeza sema nilikuwa napenda sana. Wakati huu sijui kwa nini sipendi kuzungumzia siasa sababu, Mara mingi mimi huwa naona siasa inaleta ile utofauti ama matofautiano kati ya watu binafsi sababu watu wanaona kwamba unapoongelea vitu kama siasa unapata kwamba ni vitu ambao zinaleta uadui ama inaleta uhisia aina tofauti tofauti sababu Kuna wale watu ambao wanapenda kuongelea siasa na kuna wale watu ambao wanapenda na wakati ambapo wanaongelea siasa Unapata kwamba wanashikwa na hisia moto moto na pia hata wanaeza anza kuleta vita sababu umeongelea mtu wao vibaya Sasa mimi niliona badala ya kusumbuana na vitu kama hizo mingi Afadhali tu weze kukaa na kufanya mambo zako kwa sababu hiyo ndio jambo ambayo inafaa saa zingine pia utapata kwamba siasa inaleta tu uhasama sana katika jamii watu wengi na siasa ndivyo ambavyo tunaishi kila kitu ni siasa Lakini pale ambapo unachukulia siasa kama jambo kubwa sana katika maisha yako ina maana kwamba utaeza ku saa zingine utapata uadui na kuna watu ambao hawatapendwa na kauli zako hata kama unasema ukweli sababu kazi yao labda tu wanataka tu ku kuleta vita na vurugu na hiyo siyo jambo nzuri sana katika maisha Sasa kivyangu nilieza kuona kwamba ni muhimu tu kueza kuelewa namna huyu anafikiria na namna huyu anaona vile ambavyo vitu ziko na unapoona vitu kama hizo zinapofanyika Unahakikisha tuku kwamba wewe binafsi huchochei sana katika watu kufikiria jambo moja au li nyingine wewe kazi ambayo unaeza fanya tu labda ni kuhakikisha kwamba wale ambao wako kando yako wanaeza kukuelewa na muweze kuelewana sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa Lakini pale ambapo inakua mkiongelea jambo kama hiyo ya siasa mnaleta hisia kubwa ina maana kwamba sa zingine mmeeza kutoelewana na kivyangu, hiyo kutoelewana ndiyo jambo ambayo ilinifanya nisi Niaje kupenda kuongelea vitu ambavyo zinausiana na siasa sababu kila siku mnajipata kwamba wanapata tu matatizo kidogo kidogo ya kimaisha na hiyo sio nzuri sana Sasa badala hayo labda saa zingine tu mtu aongelee mpira wa kandanda Lakini mpira wa kandanda pia ni mbaya sana sababu watu wengi wanajipata kwamba wanashiku Pia bado wanashikwa na hisia na inakua ni ngumu waeze kuelezana vizuri sababu mtu akishashikwa na hisia unapata hafikirii vizuri na sasa mtu kama huyo utapata tu anafikiria kuleta vita na walete matatizo kidogo na ambayo saa zingine ambazo mara mingi huwa zinaleta uhasama kati ya marafiki, mandugu na ata wanajamii kwa jumla na hiyo siyo jambo nzuri sana sababu, jambo kama hizo zikifanyika utapata kwamba we mwenyewe ata uskii vizuri ama we mwenyewe unapata ukona tatizo tatizo la kufikiria, kuona jambo mzuri, kuona jambo mbaya na pia sababu, kuna wale watu tu ambao wakona marafiki zao katika siasa na hawaezi taka waambiwe huyu amefanya hii ama huyu amefanya haya na jambo kama hiyo ikifanyika unajua kwamba hizo ndizo vitu ambavo zitaleta uhasama na labda saa zingine hadi vita katika hiyo ulingo wa siasa na mimi kivyangu vitu kama hizo ndo zilifanya niache kupenda siasa kwa wakati huu na si ati ni jambo mbaya sana ni jambo mzuri kwa jamii lakini ile kuongelea sana ama kupata mazungumzo ya kila saa kuhusu siasa ndio jambo ambayo mimi sipendi kivyangu Asante sana kwa hayo na shukuru.

Na'am, hili swali nimeweza kupenda sana. Mji ambao ningependa kutembelea duniani. Sana sana kivyangu mimi nimekuwa nakifikiria labda kutembelea mji wa Dubai. Sababu, marafiki wangu wanasema kwamba Dubai ni mojawapo ya miji mizuri katika dunia mzima. Na hiyo ni jambo ambayo mimi pia ningependa sana. Hata mimi nieze kuenda huko kuzurura tuvkidogo, nitembee na ngamia. Niweze kuenda kuangalia vile ambavyo watu wanaishi katika hizi miji. Na sana sana vile ambavyo, na sana sana vile, kwa sababu gani watalii wanapenda hizo miji, wanapenda sana mji wa Dubai Mimi kivyangu ningependa kwamba, ningependa tu kuenda huko kuona vile ambavyo watu wanaishi sababu vila ambavyo watali wanapenda huko ndivyo ambavyo mimi pia kivyangu ningependa kuenda huko nizurure, nikutane na watu aina kadha wa kadha. Ni kutane na watu ambaoal wanatoka jamii tofauti tofauti ama nchi tofauti tofauti sababu kutembea kwingi ndivyo kuona mengi. Na unapoweza kutembea hivyo na kuona mengi ina maana kwamba hata wewe binafsi utaweza kusikia vizuri na utaweza kufurahia tu mandhari mpya mpya ama mandhari mageni katika maisha yakom na hiyo ni jambo nzuri sana katika maisha na hizo ndizo mojayepo ya mbinu ambazo pia mimi kibinafsi naweza tumia kuhakikisha kwamba nimeelewa tu vile dunia inasonga ama nimeelewa tu vile nimeelewa tu vile ambavyo watu wanafanya mambo zao na niweze tu kujishukuru ama niweze kujifunza mambo mengi na kushukuru zile, nishukuru zile jamii tofauti tofauti ambavyo watu wanatokea ama nishukuru tu namna ambavyo maisha yangu iko kwa sasa sababu unapokaavna watu tofauti utajifunza mambo mengi na hiyo ndo jambo ambayo inafaa. Na kujifunza mambo mengi ina maana kwamba hata wewe utashukuru yale mazingira yako ya kawaida na hiyo ni jambo muhimu sana katika maisha yetu. Sasa sisi kama binadamu unajua kazi yetu sana sana hua ni kukaa na kuweza ku, kukaa na kuweza kuzurura. Na kuweza kupiga gumzo. Wakati ambapo unapiga gumzo Labda nikishaenda Dubai, nikieza kupati hiyo nafasi ya kuenda Dubai Wakati ambapo nitakuwa napiga gumzo na wale ambao wanatoka hizo sehemu sehemu tofauti tofauti, mimi pia nitaweza kujielimisha mambo, jambo moja au nyingine na jambo tofauti tofauti ambazo zinaweza nisaidia kuweza tu kukua na wakati mwema na kuweza kujifunza vitu kadha wa kadha na nihayo tu ambazo zinaweza fanya, zinafanya niwe na ile wasiwasi ya kuenda katika miji haya kwa haraka sana na jambo ambayo labda imechangia pakubwa nisiweze kuenda ni ile ukosefu wa pesa kwa sasa. Na hiyo kukosa pesa pia ya kuzurura na kuweza kutembelea maeneo kadha wa kadha imekuwa ni tatizo kubwa sana kwa watu wengi sababu ningekua na pesa kwa kiukweli Kwa sasa ningekua nimeshazurura kuenda katika mji wa Dubai na niweze tu kujieleza, kuelewa vitu mingi, kushukuru, mazingira hayo na kuweza tu kufurahia na kujivinjari Pia ningependa kuogelea sana katika mji huo sababu na pia nizurure katika ile ile jumba refu kabisa katika dunia mzima sababu hiyo imekua mojawapo ya mahali ambayo ningependa kuenda kuzurura. Sababu nimekua nikiifikiria kwa sanam Naeza furahia tu kuweza kuenda huko sababu hiyo ni mojawapo ya njia ambazo zitaweza kunihakikishia kufanya kazi kwa bidii na kufurahia maisha. Sababu hata mtu yoyote anapopata hiyo nafasi ya kuenda mahali kama hapo atafurahia, ataweza kujieleza, kuelewa vitu mingi, kushukuru dunia na pia kufurahia tu ndio jambo ambayo itakua muhimu sana na kivyangu hiyo itaweza kunisaidia sana katika mazungumzo yangu na kuweza kuelewana na watu. Asante sana.

Naam, asante sana kwa hayo. Mimi binafsi huwa naweza kushughulikia muda wa mwisho kwa njia mingi kwa mbinu kadha wa kadha. Sababu moja wapo ni kwamba, mimi huwa nashughulikia muda wa mwisho kwa kujipanga na kuhakikisha tu kwamba kila kitu kinaenda shwari. Sababu kwa dunia ambayo tunaishi kwa sasa inamaana ni muhimu mtu aweze kujipanga. Sababu unapokosa kujipanga inamaana kwamba vitu zako zinaweza kosa kwenda vile ambavyo ulipanga ama zinaweza kosa kwenda kwa njia ya maana na labda saa zingine unaweza jipata umesahau vitu kadha wakadha ambayo sio nzuri na utajipata tu kwamba vitu zako zimesimama na hiyo sio jambo nzuri na pia saa zingine unapokosa kujipanga inamaana kwamba unaweza sahau vitu kufanya jambo moja au nyingine na jambo kama hizi, saa zingine ni zile muhimu sana na unapokosa kutimiza vitu kama hizo Unapata tukwamba wewe binafsi Hufurahii mambozako, hufurahii kama ulisahau kukamilisha vitu kadha ambazo ni muhimu na pia labda tuseme kwamba ulikua una safiri uko na safari ya kupanda ndege kwenda nchi nyingine na ulisahau kujipanga vizuri na kuhakikisha tu kwamba vitu zako zote zikosawa ama zikosalama kwamba hata zile vitu zako za kitambulisho kwa ndege ama unapo toka kwenye nchi kama ulisahau kuzipanga inamaana kwamba utakua na wakati mgumu sana unapo jaribu kutoka kwenye nchi moja ama kwenda nchi ya pili na hiyo inawezaleta matatizo mengi sababu ya kukosa kujipanga katika muda wako wa mwisho na hiyo inawezakuletea madhara, madhara makubwa sana katika pia kufurahia kama labda kama ulikuwa unaenda kwa mkutano ama vitu zingine na hiyo siyo jambo nzuri sana ama jambo la kufurahia Sasa mimi kivyangu nawezataka tukwamba niweze kuelewa niweze kuelewa na niweke vitu zangu kuwa vizuri na niziweke kwa maana ama kwa nafasi ambayo inakua nzuri na hiyo tu ndiyo jamb ambayo ni nzuri sana sababu hiyo ndiyo kitu ambayo inawezatufanya tuwe na wakati mzuri, nafasi mzuri na tuweze tu kujieleza na kufurahia maisha pale ambapo tunafanya mambo zetu Hata wakati ambapo mtu anaenda kufanya mtihani ni vizuri kwamba ajipange Ajipange vizuri naache kuwa na wasiwasi sababu unapo anza kuwa na wasiwasi inamaana kwamba wewe binafsi itakuwa ni ngumu sana uweze kupita hiyo mtihani na hiyo kuwa ni jambo ngumu sana na mimi kivyangu naona kwamba kila mtu anafaa angalau ajipange vizuri ili kuhakikisha kwamba amejaribu kufanya vitu zake na kwa wakati mwema na wakati mzuri ama wakati ambao unafaa. Hizo zinapo kosekana utapata kwamba Hata mtu kama huyo ambaye alikuwa anaenda kufanya mtihani anapata wakati mgumu ama wasiwasi anakuwa na wasiwasi sana na iyo mtihani pia inampa wasiwasi na hii wasiwasi inapo endelea mtu kama huyo huwa hana bahati Anapatwa tuna matatizo na anapatwa kukosa kufurahia na hiyo sio jambo nzuri na inaleta mahasara mingi inaleta jambo ambalo inapeana wakati mgumu sana na hiyo nawezasema kwamba watu wengi wanafaa Waunde mipangilio zao vizuri mapema na waweze kuziweka kwa muda ambayo inafaa asante sana kwa hayo na pia labda ni ongeze jambo moja tu kupanga muda wa mwisho ni muhimu sana kwa kila mtu Sio tu kwa wale ambayo wakona vitu ambayo wanafaa wafanye dakika ya mwisho na wanafaa wapange ili kuhakikisha kwamba vitu zao zitaenda shwari na hiyo ndo jambo ambayo inafaa Lakini unapo panga tu sababu ya vitu unafaa upange kwa maisha hako yote siyo kwa jambo moja tu ambayo ni muhimu Asante sana.

Asante sana kwa hilo swali, wiki yangu huwa sana sana wiki yangu huwa inahusu kufanya kazi kutoka jumatatu hadi ijumaa. Sasa mimi huwa napanga kwamba labda siku ya jumatatu mimi huenda kazi na kujipanga kuhakakisha tu kwamba kila kitu ikoshwari na ya kufanya hiyo wiki mzima. Na nakuwa na mpangilio mzuri ambayo itaeza kunisaidia na kuhakikisha kwamba tu vitu zangu zinaenda salama na pia kuhakikisha kwamba wale watu wote ambao nafanya nao kazi wamepata mpangilio mzuri ya kazi na kuweza tu ku kuhakikisha kwamba vitu zote ambayo tunajihusisha nayo yanaendelea vizuri na tunaeza kujisaidia tu katika jamii mzima na wakati wetu wakati wetu wakufurahia na pia wakati wetu wa kazi iwe ya kufurahia na kuelezana zile umuhimu zote ambazo tunaeza zipata ama vile ambavyo tunaeza jiskuma na kuhakikisha kuamba tu kazi zetu zimendelea vizuri na hakuna yule mtu ambayo amepata tashwishi kidogo ama ameshikwa na tashwishi kadha wakadha katika maisha yake ya kila siku ya kazi. Na jambo lingine, ikifika hiyo jumatatu, huwa na hakikisha kwamba kuna ile karatasi ya kufanya kazi, wale watu ambao wanafaa wafanye jambo moja au nyingine, na kuhakikisha tu kwamba kila mtu anafuraha, na kuhakikisha tu kwamba vitu zote za kikazi zimeeza kushugulikiwa wakati ambao unafaa. Na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa katika maisha sababu pale ambapo pia unakaa ni muhimu tu kwamba kila mtu aeze kujielewa na ni kutokana na hiyo kujielewa kwa kikazi hiyo ndiyo italeta umuhimu ama itatupea nafasi mzuri ya kuweza kujieleza na kuhakikisha kwamba kila mtu amefurahia jambo moja au nyingine na kivyangu hiyo ni jambo ambayo inafaa sana na wiki yangu huwa nahakikisha kwamba ikifika siku ya ijumaa, saa tano, saa sita, saa saba huwa nahakikisha kwamba vitu zote ambavyo nilifaa nifanye katika hiyo wiki nimeeza kuzikamilisha na kuzimaliza na hiyo ni jambo mzuri na ni jambo muhimu sana sababu hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanifurahisha Ninafanya nafurahia sana Pia sasa ikifika ijuma mi huwa na hakikisha kwamba siku ya jumamosi nimeeka vizuri na ni siku ya familia Yani hiyo siku ya jumamosi siyezi kutoka kuenda mahali wote na kaa na watoto na bibi, bibi yangu sababu hiyo ndiyo jambo la maana sana yule mtu ambayo anaeza kuhakikisha kwamba familia yake imefurahia ni mtu wa maana na ni mtu ambaye anahakikisha tu kwamba vitu zote ziko shwari na kila kitu kiko salama na hiyo ndio jambo ambayo hua inanifuraisha Sasa mimi kivyangu huwa napenda kwamba niakikishe tu kwamba wale watu wote ambao wako kando yangu ama ukaribu na mimi wameeza kufurahia maisha na wameeza kuendelea vizuri pia kimaisha sababu hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Huwa haina haja ukae na watu ambao huwasaidii kukuwa wazuri ama huwasaidii kuhakikisha kwamba maisha yao pia imeendelea vizuri sababu tunapoishi, vile ambavyo tunaishi katika hii maisha yetu ni muhimu tu kwamba tunaji akikisha kwamba mambo zile vitu zote ambavyo tunafanya yanaendelea vizuri na kwamba kila mtu aweze kufurahia maisha na inapo fika jumapili Pia mi huwa nahakikisha kwamba nimeeza kukamilisha vitu zote na nimeenza kujipanga vyema katika kuhakikisha kwamba nieze kukuwa na wiki mzuri ambayo tunaanza hiyo juma tatu Sasa hayo, hivyo ndivyo mimi huwa najaribu kukamilisha wiki yangu na kuhakikisha tu kwamba vitu zote zinaenda vyema na hiyo ndiyo jambo ambayo mimi huwa naezapenda sababu nikifanya hayo yote vizuri Najua kwamba wiki yangu hua inaenda vizuri na hiyo ndiyo jambo ambayo ningependa ikue hivo asante.

Kivyangu naeza sema kwamba mnyama ambao mnyama wangu wa kutaka kufuga ni mnyama wa aina ni paka Mimi kivyangu napenda paka sana na ningekuwa na uwezo ningekuwa hata na paka wengi sana sababu mimi kivyangu naona kwamba paka wanaeza nisaidia na wanaeza nisaidia kukaa na wanapenda kucheza na watoto na hiyo ni jambo nzuri Sasa unapokuwa na watoto angalau wanaezakuwa na mnyama mdogo ambao anacheza nao wanakimbia nao pamoja na hiyo ndiyo jambo nzuri sana Alafu pia kivyangu naona kwamba paka ni mnyama ambaye ukimfuga vizuri huwa hana mambo mengi na anakupa ile nafasi nzuri ya kuweza kufanya tu mambo zingine na unapo kaa na yeye saa zingine anaezakuja akae kando yako kama umechoka na anakupea furaha, anakusaidia, saa zingine anakurukia Anakupea tu wakati mzuri na wakati mzuri wakufurahia hapo kando yako na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa alafu pia naezasema tena, naezasema tena kwamba namna ambavyo naona huyu paka ni kwamba yeye huwa anakaa, anapenda kukimbia kando ya watu, saa zingine anakurukia na mimi hiyo ndiyo jambo ambayo inanifurahisha pale ambapo kuna mnyama ambayo anafurahia kuruka kando yako kukaa karibu na wewe hiyo ni jambo nzuri sana na hiyo ndiyo mimi huwa inanifurahisha Sasa naezasema tena kwamba paka ni mnyama mzuri Pia unapofanya mambo zako, anaezakurukia, anaezakulalia ama anaezakuja tu akae kando yako na alale tu bila kukusumbua na hiyo ndiyo jambo ambayo pia saa zingine huwa inanifurahisha na kuweka paka na tabia na mwenendo wa paka ni mzuri na ni ile ya upole Sasa tabia ya paka saa zingine anatembea pole pole ukiamumka unaenda mahali hapo katika mandhari ya nyumbani utapata na kufuata tu na haendi mahali popote na hiyo ni jambo nzuri sana na anapokufuata hivo, huwa hana maneno yoyote, anakuja tu kama amefurahia, amenyamaza, anakusongea-songea, anakugwara-gwara kidogo na haimanishi kwamba anakugwara anatoa ngozi lakini anakugwara tu anacheza na wewe kidogo na hiyo ni jambo nzuri sana sana pale ambapo unakuwa na wasiwasi ama unashikwa na labda saa zingine unashikwa na mawazo mengi Paka anapokuchezea saa zingine roho yako inaacha kukuwa na mawazo mengi na unafurahia tu maisha na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa sababu mnyama wa paka anakusaidia kutoa mawazo mengi ama wasiwasi mingi katika maisha yako ya dunia na hiyo ni jambo nzuri na pia naezasema kwamba ni muhimu kukuwa na paka sababu anafanya mambo mengi ama anafanya vitu vingi sana vya kuchekesha sana sana pale ambapo anajistua Utapata kwamba ameruka sana juu na hiyo Unapona vila ameshtuka inakufurahisha sana na hiyo Ndiyo jambo nzuri sana hiyo mimi kivyangu naezasema huwa inanifurahisha sana sababu Inanipea tu wakati mzuri kuona vile ambavyo anashtuka na pia saa zingine unapoangalia vile anavyocheza Hata akiwa na mtoto mdogo unapata kwamba Anashinda anakimbia, akirudi anafurahia Anarukia mtoto, mtoto aanguke kwa kiti, alafu acheke mtoto abaki anacheka ama saa zingine ameshtuka na hiyo ni jambo nzuri sana kivyangu naezasema hiyo huwa ni jambo nzuri sana sababu angalau mtoto hataweza kucheka mtoto hataeza kulia sana wakati mwingi sana na pia hiyo ni jambo nzuri na jambo lingine ni kwamba mimi kivyangu sipendi wanyama pori wakufugwa kwa sababu hao wanyama pori wamezoea kukaa huko porini na unapowaleta nyumbani Utapata kwamba saa zingine wamefanya madhara mingi sababu hawajazoea kuwekwa katika ile mazingira ya nyumbani na hiyo inaeza kuletea tashwishwi kubwa ama pia saa zingine utapata labda imekuuma ama imekufukuza vibaya sana na hiyo sio jambo nzuri Sasa kivyangu mimi sipendi kufuga wanyama pori na singeweza kutaka asante.

Naam, hii ni mzuri sana. Kivyangu mimi hua napenda kukua shabiki wa timu ya mpira wa miguu ya Chelsea. Hiyo timu nimeeza kuifuatilia kutoka mwaka wa alfu mbili na nne. Na Kwa sasa naona ni kwamba nimekaa na hiyo timu karibu miaka ishirini na kitu. Na hizo sio miaka kidogo, sababu hiyo timu ndio ilikuwa timu ya kwanza sana nilieza kuenda kuona na baba yangu. Na hiyo ilinipea motisha sana kuweza kua mchezaji pia wa kandanda. Sababu vile ambavyo niliona wakicheza ili ilieza kunipea furaha na ilinifurahisha sana. Niliweza kufurahia kuona mpira wakandanda kwa wakati wa kwanza na hiyo ilinipea motisha sana katika maisha. Sababu naeza sema kwamba hiyo timu imeeza kukua ikifanya ikipata matokeo mazuri sana katika tangu nianze kuifwatilia na imenipea tu wakati mzuri wakushabikia sababu, ata kukua mshabiki, ni mzuri sana kushabikia timu ambayo inakua na inakua inashinda pia timu zingine ama inashinda zile timu ambayo zile timu ambazo zinashindana nazo. Na pia naweza sema kwamba, ni hii timu, sasa nimeweza kukaa nayo vila ambavyo nimesema miaka ishirini ishirini na moja na miezi kadhaa Sasa hiyo tunazasema tu nimeshabikia hii timu kwa miaka 22. Hio sio miaka kidogo sana, hizo ni miaka mingi. Na pia naweza sema kwamba miaka kama hizo ni hizo miaka ni miaka mingi sana na hiyo imeweza kunisaidia na imeza kunipea motisha mzuri ya kukua mtu mwangalifu sana na mtu ambaye anaaminika sana. Sababu sijawahi waacha hata kama kuna miaka mbili ambazo zimepita hawajakua wakikua vizuri sana na nimeendelea kuwashabikia hizo miaka zote na hiyo ni jambo nzuri sana Pia naweza kumbuka kuna mchezo wa kushangaza sana ambayo timu yangu ya Chelsea Ilieza kucheza na ile timu ya kifaransa ya ambayo inaitwa PSG. Na hiyo mchezo ilicheza wa mwaka ambao ulipita na hiyo mchezo kila mtu alikuwa anasema kwamba timu yangu ya Chelsea itaweza kushinda na wabao mingi sana Lakini hiyo haikuwa Sio hiyo ndiyo kitu ambayo ilifanyika. Chelsea iliweza kuu kwenda ikacheza na ikashinda hiyo timu ya PSG ambayo hao ndio walikuwa wababe wakati huo na ikawachapa kwa mabao matatu bila jawabu. Na hiyo ilikuwa mojawapo ya siku mzuri sana katika maisha yangu na niliweza kufurahia tu sana. Na hiyo ndiyo ilikuwa mchezo ya kushangaza katika maisha ya kila mtu na mimi kivyangu niliweza kufurahia sana. Sasa naweza ongezea tu kusema kwamba ni muhimu kwa mchezo wa kandanda kutoshabikia sana timu moja ukidhania ile ingine ni mdogo sababu hiyo ndiyo jambo ambayo hua nafanya watu wengi wakose hiyo nafasi ya kufurahia sana timu. Na timu mchezaji ambayo nimeweza kupenda sana katika hii timu ya Chelsea ni yule mchezaji alikuwa anaitwa Didier Drogba huyo alikuwa anafunga mabao na alikuwa Mwafrika na hiyo ndiyo jambo ambayo ilikuwa inanifurahisha sana. Alikuwa anaweza kucheza katika kiwango ya juu na alikuwa anaweza kufurahisha kila mtu na hiyo ilikuwa inanifurahisha sana Alafu kwamba timu yangu inaposhinda Mimi hushikuwa na furaha sana katika maisha yangu sababu inanipea motisha ya kuanza wiki vizuri, inanipea wakati mwema na tunapo shindwa pia mimi huweza tu kujipea motisha na maisha na mi huweza tu kujikaza niweze kufanya kazi kwa bidii Lakini tunapo shinda hiyo kufanya kazi kwa bidii hua inakuja tu bila ata wasiwasi wowote na nafanya tu kazi kwa bidii nafurahia najikaza na mwisho tu ni kufurahia maisha na hiyo ndiyo jambo ambayo mi huwa napenda sana. Asante sana.

Naam, mimi naweza sema, naweza penda kutembea, naweza sema kwamba mimi huwa napenda kutembea kwa msitu lakini mchana pekee. Hata kama ni mchana, saa zingine kuna mahali siezi enda sababu mimi huwa naogopa sana kuenda kwenye msituni. Pili, naeza sema tu kwamba hata kama ni kutembea kwenye msitu, mimi huwa naenda huko kutembea tu kidogo na siingi sana. Sababu pale unapoingia sana, unaeza kutana na wanyamapori na hiyo siyo jambo ambayo mimi naeza penda sana. Sababu kuna wale wanyamapori ambao ukikutana nao, itamaanisha kwamba itakubidi labda utoke mbio ndio uweze kuhepa ama upande miti. Na kuna wale ambao hata ukitoka mbio wanakushinda na ukipanda mti bado wanajua kupanda mti. Na kama binadamu, najua sisi hatukuzaliwa na ile uwezo ya kupigana na wanyama ama kukua na nguvu mingi Sasa ukipata mnyama kama huyo anapanda mti, anaweza kufuata sana na akudhuru na hiyo sio jambo ambayo mimi ningetaka inipate katika hii maisha Sasa sana sana mimi hata nikenda kutembea, mimi huwa najipata tu kwamba nimekaa tu, nimekaa tu karibu na msitu ama labda hapo penye inaanza lakini nimekaa tu kwa nyasi na si ati ni mahali mimi na napenda sana vile lakini nikikuwa na uwezo naeza kaa tu kidogo halafu kama ni kutaka kukaa kwa mahali baridi na eza kaa tu, na pia saa zingine kama nataka tu kukaa kwa jua naeza kaa hapo chini halafu nieze kuota jua, sababu hiyo ndiyo jambo ambayo itanifurahisha. Lakini kuweza tu kujipeleka kwenye msitu huko ndani sana sidhani kama naezafanya kama nafurahia kivyangu Labda kama niko na mafikira mingi ama niko tu na wasiwasi mingi na maisha hiyo ndiyo jambo ambayo inaeza ni, hiyo ndiyo jambo tu ambayo inaeza nifanya niende ni nitembee katikati ya msitu na niweze kuingia ndani sana huko na hiyo na sidhani kama nitafurahia. Labda kama kuna watu ambao wanapenda kuenda kwenye misitu Labda ni wenye wameenda kutafuta kuni Labda hiyo nasema tu labda wameenda kutafuta kuni huko ndani, na pia saa zingine utapata tu labda pia hao wameenda tu kukaa huko, ama wameenda kutafuta aina vya matunda sababu huko ndani ya misitu Ndivyo unaezapata aina mbalimbali ya matunda na aina mbalimbali ya matunda ambazo saa zingine ni mzuri sana katika afya na pia huko kwa misitu pia utapata kuna wale watu ambao wanaenda na wanachukua madawa Kuna zile mimea ambazo watu wanaamini kwamba Inatibu aina mbalimbali ya ugonjwa ukiyatumia na hiyo sio jambo mbaya na sio jambo geni sana kwa maisha yetu ya saa hii. Kwa sasa, naeza sema kwamba misitu pia imechangia pakubwa katika kujua ni vitu gani na gani ambazo ni muhimu katika maisha yetu. Na pia misitu pia naweza sema tu imechangia pakubwa katika kutuletea mvua na hali safi ya hewa. Sababu, hali safi ya hewa ndio jambo muhimu katika maisha yetu. Na pia pale ambapo kuna hewa safi ina maana kwamba hata wewe binadamu ama wewe mtu yeyote utajipata kwamba unafurahishwa ama unafurahia tu haya mazingira masafi na ile ambayo inakupea wakati mwema ama wakati mzuri ya kufanya mambo zako naam. Pia naeza ongeza tu kwamba kukuwa na msitu mzuri kando yako ina maana kwamba Hata wewe binafsi, utaeza kufurahia mandhari ya msitu ya karibu na wewe sababu, hata ile hewa, nimesema ile hewa ambayo inatoka huko ndani inatupa motisha sana ya kukuwa mahali pazuri na hiyo ndio jambo ambayo inafaa haina haja ukae mahali hewa ni chafu sababu hiyo haitakufurahisha na itakupea tu wasiwasi kila saa ya kupata magonjwa ama kuathirika kwa njia moja au nyingine Asante sana kwa hayo na asante sana kwa swali sababu imeweza kunisaidia pia kufikiria sana katika maisha yangu.

Naam, napenda aina mbali mbali za filamu katika hii dunia ya kisasa. Sana sana napenda zile filamu ambazo zinatuonyesha maisha zetu za mbeleni. Sababu ni hizo ambazo zinatupea ile uwezo ya kuona tu vila ambavyo tuna wanadamu ututeza kweaishi kulingana na zile mbunifu ambazo zinaka kukuja hapo miaka zetu za usoni. Sababu vile ambavyo tunaona kwa sasa Kuna vitu aina mbali mbali ambazo zinaendelea kuletwa wakati huu katika maisha yetu ya sasa na hizo ndizo ambazo zimeweza kutusaidia na zinaendelea kutusaidia katika maisha yetu na hiyo ni jambo nzuri sana Sasa kuna zile filamu ambazo zinatuonyesha vile binadamu ataweza kutatua shida kathaa wa kathaa na kwa mfano kutokana na mabunifu ya kiteknolojia ambazo zinaendelea kubuniwa na pia saa zingine zile ubunifu ambazo zinakuja wakati ambapo sasa kama kwa zile sehemu za kiafya, kibiashara, shuleni sababu hata ukiangalia hapo mbeleni Haku katika mazingira ya shuleni Hakukuwa na vifaa kama tarakilishi na vile ambavyo zililetwa Kumeweza kuwa na mabunifu mingi sana na hiyo imeweza kuchangia katika masomo ya shuleni na pia imeweza kuchangia katika vile ambavyo watu watoto wanaelewa vitu na wanafanya kazi zao za nyumbani sababu kukuwa na tarakilishi na kukuwa na mitandao za kijamii Inasaidia sana watoto kuweza kufikiria na kuweza kufanya Inasaidia sana watoto kufikiria na kuweza kufanya yale kazi za nyumbani yale kazi ambazo walimu wanawapea wafanye nyumbani Kwa njia moja au nyingine na hiyo ni jambo nzuri sana Sasa kivyangu naweza sema tu kwamba hizi filamu ambazo zinatuonyesha vile ambavyo miaka zetu za usoni zinaweza kuwa Zinatupea wakati mwema ama wakati mzuri ya kuweza kufikiria na kuona namna ambavyo maisha yetu yanawezatokea Ama ni mbinu gani na gani tunaweza tumia kuhakisha kwamba tumekuwa na maisha mazuri hapo mbeleni na hiyo ni moja wapo ya njia ambayo labda naweza sema kwamba inaweza tupea motisha ama inaweza tuelezea tu jinsi ambavyo tunawezafanya kuhakikisha kwamba tunaelewa maisha yetu na tunaelewa vile ambavyo tunafaa tufanye ili tuhakikishe kwamba kila kitu inaenda shwari na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa katika maisha na jambo ingine ni kwamba, jambo ingine ambayo naweza sema kwamba hizi mabunifu ambazo labda zinatokea katika maisha yetu ni moja wapo ya mabunifu ambazo labda zimetokea ama zinaendelea kutokea katika maisha yetu ni moja wapo ya mbinu ambazo sisi kama binadamu tunaweza tumia kujieleza ama kujifunza mambo moja ama mawili katika vile ambavyo maisha yataendelea kukuwa Naam, vile ambavyo maisha yataendelea kukua Sasa labda katika ubunifu ya kibiashara Utapata kwamba kuna aina mbali mbali za kiteknolojia ambazo zinaendelea kutumika ama zinaendelea kuletwa ili kusaidia watu kueza kujifunza kuhusiana na umuhimu ya kukuwa waangalifu sana katika kuweka pesa zao kwenye benki Ama kutumia Ama kuweza tu kujipanga nayo katika kimaisha na hiyo ni moja wapo ya mbinu ambazo zinaweza tusaidia sisi wote kuhakikisha kwamba tumejiendeleza na tumejikakamua kutoka kwa wale watu ambao labda wanaweza taka kutuibia pesa zetu Ama wale watu ambao wanatuona kama watu ambao Tunaweza hatujui vitu ambavyo tunafanya na maisha yetu Sasa teknolojia kama hizi zimeendelea kutusaidia na kutupea motisha mzuri ili tuweze kukuwa watu waangalifu na watu wa maana katika jamii na hiyo ndio jambo ambayo inafaa Asante sana.

Kipindi ambacho napenda ya kitelevisheni, sana sana huwa ni vipindi vya wanyama. Sababu mimi nikikaa chini huwa najipata naona zile vipindi za wanyama. Sana sana wanyama pori ambao labda watu wa meenda wakaunda katika filamu. Na hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanifraisha kufuatilia. Sababu pale ambapo naona vila ambavyo hawa wanyama wanaishi, wanajiendeleza kimaisha, wanafanya mambo zao katika pale porini hiyo ni jambo nzuri sana na huwa inanipea furaha sababu huwa wanaishi ni kama wanafuata mienendo fulani ya kimaisha na hiyo, nasema kwamba hiyo inatuonyesha ama inatupea fursa kama binadamu kuweza kuelewa kwamba mtu anaeza ishi kwa amani ama sisi pia tunaeza ishi kwa amani na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa sababu hawa wa nyamapori, wanaishi huwa sana sana hata ukiangalia kama simba. Simba wanaishi vizuri na wakona mpangilio fulani ya nani kiongozi, nani huyu anafanya hii, na nani huyu anafanya hii, ama nani atakuwa ana leta chakula, ama nani analinda watoto. Na unajua mambo kama haya yakifuatwa inamaana kwamba kila kitu inaenda shwari sababu mipango kama haya ndo inatupea wakati mwema na inatueleza kwamba tu vile ambavyo tunafanya katika jamii na kuakikisha tu kwamba vitu ziende shwari na salama na hiyo ndio jambo ambayo inafaa sana sana ukipata wale watu ambao labda saa zingine wanakosa mwelekeo na dunia pale ambapo wanafunzwa pale ambapo wanaeza kuangalia ama kufuatilia ata hizi vipindi za wanyama katika runinga Utapata kwamba hao pia wanashangazwa na wanaeza kufuatilia tu hizi mipango zote hizi mipango zote za hawa wanyama na inawafurahisha na wanaeza kujielewa na hiyo tuu ndio jambo ambayo inafaa na kivyangu, naeza sema tu kwamba haya yote ni mpangilio zake mwenyezi na hiyo sababu ni kutokana na mipango zake ndivyo ambavyo vitu zote zimeeza kuendelea hivi na imeeza kukuwa na wakati mwema kama hiyo sababu bila mipango liyo yote utapata kwamba hata hawa wanyama wanaeza kosa kujieleza ama kuelewana na pia utapata bila mipango mazuri katika maisha ama katika mipango zao za kila siku utapata kwamba wanakosa ile motisha kuendea chakula ama kuwinda wanyama wengine kwa hali ya chakula na jambo kama hiyo inapo tokea, unapata kwamba hata watoto, watoto wa hawa, wanyama wa na lala njaa na hiyo sio jambo nzuri sana katika maisha Sasa mimi kivyangu, naeza sema tu kwamba jambo kama mambo kama hayo ni muhimu sana kwa kila mtu kuelewa na inatupea motisha na maisha na sasa inapo kupea motisha inamaana kwamba hata we binafsi Itabidi uelewe na ujue kwamba dunia ni kujipanga na dunia ni kushukuru na dunia ni kushukuru ile mazingira yako na kuakikisha kwamba hii mazingira inakupea motisha vizuri na inakupea hamu na bidii ya kufanya kazi na kuweza tu kuendelea vizuri na kimaisha na hiyo ndio jambo bora zaidi na jambo la maana sasa jambo lingine ni kwamba mimi ni kitazama hizi vipindi huwa naeza kujielimisha sana na huwa naeza kushukuru sana mavile ambavyo maisha yetu binadamu imeeza kutokea sababu sisi sana sana tunaiishi kwenye nyumba nyumba mzuri mzuri na hatunye shewi na hiyo ni jambo nzuri sana mimi huwa na furahishwa naayo sababu tungekuwa tunaiishi kama hawa wanyama Sidhani kama tungeeza kujieleza vizuri ama kueza kujikakamua na hiyo baridi yote mvua na kiangazi sa zingine Sasa kivyangu nasema ni hayo tu kwa sasa na asante.

Hili ni swali nzuri sana na inanifurahisha. Kivyangu ningependa kutembelea mahala pengi sana pa kihistoria. Kwa sana sana kama zile historia zetu za kia Afrika ambayo ningependa kutembelea moja wapo ni kama pale kwenda Mombasa, pale Fort Jesus. Na nasema Fort Jesus kwa sababu hii ilikuwa mojawapo ya mahali ya kistoria za ambayo watu walikuwa wanafanya biashara na pia pale ndipo watu walikuwa wanaeza kuhuzwa saa zingine na hao wakoloni wa kitambo. Naeza sema hiyo ni moja wapo ya mahali ambapo nikeza tembelea iteza kunisaidia kueza kuelewa historia zetu za kia Afrika na namna mbavyo hata biashara zilieza kwanza kitambo na hiyo ndiyo jambo ambayo itanifraisha Sasa jambo lingine naeza sema ni kwamba Labda tu kueza kutembea sana kueza kutembelea hizi mahali pa za kihistoria Naeza kujifunza mambo mingi sana katika maisha pia sababu Mimi ni mtu napenda kujifunza kila mahali naenda na hiyo tu ndo jambo ambayo inezanipea motisha Nakuelewa vitu mingi sana na dunia pia sa zingine Sasa pia jambo lingine naeza sema kwamba Unapotembea na kuzurura katika mahala popote pa kihistoria Hata wewe mwenyewe uteza kuelewa, utapatwa tu na ile motisha ya kuweza kusoma vitu kadha wa kadha na ni masomo kama hayo, ndizo ambazo zinatufungua macho na zinatufungua akili ya kufikiria sana na mimi kivyangu neza sema hiyo ni mojaapo ya mbinu ambazo tuneza tumia kuelezea watoto umuhimu ya kuweza kujua mahali ambapo wametoka ama mahali ambapo wanatarajia kwenda katika maisha yao. Sababu yale matendo ya kiistoria ambayo yalifanyika kitambo saa zingine hua yanajirudia na yanapojirudia kama wewe mwenyewe unajua ama unaelewa kitu ambayo kilifanyika kitambo ina maana kwamba utaeza kujieleza na utaeza kuelewa mambo mengi sana katika mambo mengi sana kama hizo ambazo unezaelezia pia watoto wako na wale jamaa wako wa nyumbani sababu watu wengi sisi kama binadamu kitu ambacho kinafanyanga tunaendelea vizuri na maisha ni kwamba ni ile kupiga gumzo nyumbani na kueza kuelezana kuhusiana na vitu kadha wa kadha na hiyo inatupea motisha na inaeza kutuelezea tuu jinsi ambavyo tunafaa tuishi na wale ambao wako kando yetu na jinsi ambavyo tunashukuru tu zile vitu ambavyo zikukando yetu na hiyo ndio jambo ya maana Sasa pali ambapo labda unajua historia yako vizuri Inamana kwamba hata wewe uteza kushukuru na uteza tu kurudishia mwenyezi mola asante Kwa kuweza kukulinda vile ambavyo uko na pia kushukuru tu ile maisha watu wa kitambo vile walivyoishi na hiyo ni jambo nzuri sana na saa zingine inasaidia sana katika mafikira na pia inasaidia sana katika kufikiria mbinu ipi ambayo unezafanya kuhakakisha kwamba wewe binafsi unendelea vizuri ama wewe binafsi na watoto wenyu wa nyumbani ama watoto wako vile ambavyo munaendelea. Na hiyo ukieza kuelewa hizi kihistoria zetu ina maana kwamba hata wewe utaeza kuelezea watoto wako jinsi ambavyo sisi binadamu tulieza kuishi kitambo ama labda historia ya jambo moja au lingine kama historia ya kibiashara vile ambavyo nimependa nimesema hapo awali na hiyo inatupea motisha ya kujifunza mambo mengi pia sababu unapojifunza mambo mengi ina maana kwamba utakuwa na uwezo ya kuelezea pia wale watu ambao wako kando yako kuhusiana na hizi mambo na vile ambavyo tunaezafanya kuhakikisha kwamba tuko salama na kila kitu iko shwari naam asante sana kwa hayo na pia naeza sema tu kwamba ni umuhimu pia kueleza kwamba watu wengi pia wanafaa wajifunze kuhusiana na historia yao sababu hiyo ndiyo jambo ambayo ni jema na itatusaidia asante sana.

Naam, asante sana kwa hilo swali. Mimi kivyangu napenda kucheza mchezo wa kandanda. Mchezo wa kandanda ndio mchezo ambayo mimi hua napenda kufatilia sana na pia maramingi miu hua napenda kucheza. Sababu hiyo tu ndi mchezo ambayo mimi kivyangu huwa inanipa furaa. Sababu watu wengi wanaifuatilia na pale ambapo unakua marufu katika mchezo huu. Inamana kwamba hata we maisha ako itaweza kukua sawa na utaweza kujulikana sana na watu. Na hiyo ni mojawepo ya mbinu ambazo tunezatumia kuhakikisha tu kuamba maisha yetu inaendelea vizuri na pia hii mchezo huu. Inatupa furaha na inatopea wakati mzuri ya kukua na watu wengine kando yetu na hiyo hua inatupa nafasi tu muema ama nafasi mzuri ya kweza kuelewana na kufurahishwa na dunia ambayo kukando yetu. Na pia inatupea watu wengi wa inatofauti tofauti na hile ambayo. Inatopea wakati mzuri na wakati tofauti tofauti ya kufurahishwa na kusikia tu vizuri katika maisha. Sababu mchezo huu hua ni mzuri sana na inatufungulia. Inaeza tufungulia baraka pia na pia sababu watu wengi ukipata watu wengi wanafuatilia hii mchezo. Na kwa hao watu kukue na watu ambao wamependa vila ambavyo umecheza. Inamana kwamba we mwenyewe utakuwa na bahati mzuri na unaezaenda ufanye kazi mahali popote na uweze tu kufraishwa na maisha na kuendelea tu vizuri katika maisha hako. Na hiyo ni moja wapo ya njia ambayo tunaeza tumia Kwa kikisha tumekua na wakati muema katika maisha yetu ya hapo mbeleni na wakati muema katika maisha siku zijazo. Sababu hiyo ndiyo jambo nzuri sana na ni jambo ambayo mimi kivyangu inanipa furaha sana na naezasema tu kwamba. Mchezo huu wakandanda imefungulia vijana wengi barabara na imepea vijana wengi bahati mzuri kakimaisha na ili ambayo. Inawapea tufursa ya kweza kwelewana na kuhagikisha kuamba maisha ya maisha karibu na mazingira yao. Inaendelea vizuri na inakua ili ambayo watu wengi wanaezafuraya. Hishwa nayo na wanezasikia vizuri wakiona. Sasa mchezo huu wakandanda pia inafuatiliwa sana na mabilioni ya watu. Na unajua watu wengi wakiwa wanapenda mchezo moja Inamana kwamba hata wachezaji ambao wanacheza hapo. Wanakua marufu na pia mtu wakisha kuwa marufu inamanisha pia maisha yake iteza kuwa mzuri. Na iteza kuendelea vyema vila ambavyo anezakua nataka sababu. Watu wengi wakikuona ukicheza vizuri na mana kwa mba. Njie barabara yako ya baraka itaendelea kufunguka kwa sana. Na uteza tu kupendwa kwa njia moja au nyingine. Utaeza kupendwa kwa njia moja au nyingine. Sababu kwa hawa watu ambao wanafuatilia hizi michezo. Wengi wawo ni mashabik na unapofunga unawafuraisha. Na unawapea tu wakati muema katika maisha yao na hiyo ndio jambo ambayo inafaa sababu sasa watu wengi ambao wanafuatilia hizi michezo pia sa zingine hua napenda burudani. Na ni kutokana na hizi michezo ambazo mtu wakicheza vizuri. Wanaezapata burudani na wanapea hawa mashabik muda mzuri wa kufikiria jinsi ambavyo wanafaa furahishwe na maisha yao. Na hiyo tu ndio jambo ambayo inafaa. Sasa kivyangu ningependa tu sana kwa karibu sana kweza kukua mcheza jimzuri wa kandanda. Sababu hiyo ndiyo mcheza ambayo nimekua nikicheza tangoniwe mudogo na inanifurahisha. Na pia mimi kivyangu huwa napenda kuifuatilia kimaisha. Na hiyo tu ndiyo jambo ambayo ningependa kucheza na hiyo huwa inanipa furaha sana. Sasa pia naezajaribu tu kuamasisha watu wengine ama vijana wengine. Kweza angalau kujua mchezo zao ambayo inawapea furaa. Na hile ambayo inezawasaidia kutoka katika tabia mbaya mbaya kama kutumia mihadarati hile wakue watu wa mana katika jamii Iyo ni jambo nzuri na hiyo ndio jambo ambayo ningependa kusema kwa sasa asante sana.

Naam, asante sana kwa hilo swali kama napenda kunyoa ama kuvaa ndevu. Mimi kivyangu naeza sema kwamba napenda kuvaa ndevu kwa sababu mimi huwa naona kwamba kama nanyoa naezakaa mtoto sana na hiyo sio jambo nzuri kwangu. Sasa mimi kivyangu naezapenda kwamba, naezapenda tu kukuwa na hile nafasi ya kukuwa na ndevu lakini pia ndevu yenyewe yasikuwe ni marefu sana. Sababu tena ikiwa marefu sana inamanisha mimi kivyangu haita ni furaisha sasa Unapo nyoa tu na unaeka namanisha kwamba Unapo zinyoa kiasi tu Alafu inakua unaeza kubaki na ndevu pia ya kuvaa na yawe marefu lakini si marefu vile Iyo inakua ni jambo nzuri sana katika maisha yangu mimi sababu hata kwa sasa nimeeza kueka ndevu na inanifuraisha sababu inanipea wakati mzuri ya kufikiria na sababu unapo fikiria ama unapo kaa chini na unazivuta vuta inakupea hali mzuri ama inakupea hisia mzuri katika maisha yako sababu unaeza zishika, unavuta, angalau inakupea wakati mzuri ya kufikiria na kuona tu jinsi ambayo, kuona tu jambo ambayo unaezafanya ama ujaribu tu kuona vile ambavyo unaezafanya jambo lolote na hiyo ni mojayepo ya mbinu ambazo unaeza tumia kuskuma muda ama kama umeboeka Halafu pia sababu yangu ya pili kuweka ndevu ni kwamba angalau si kuweka ndevu ama kuvaa ndevu ina maana kwamba angalau watu hawata ona we ni mtoto sana na pia ndevu inatusaidia kuonekana watu wakubwa kwenye jamii na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Sababu hakuna aja ukuwe we ni umri wako imeenda lakini kama watu wanakuona, wanakuona mdogo sana. Na unajua hiyo sio jambo nzuri. Hiyo ni jambo ambayo saa zingine inaeza leta madharau kwa jamii. Sababu kuna wale watu ambao wanaona kwamba mtu asipokuwa na ndevu yeye si mutu wa heshima katika jamii. Na hiyo sio jambo nzuri vile Sasa watu wanafaa wajaribu angalau hata kama wanapenda konyoa ndevu waeze kuonekana ni kama wako na tabia nzuri na wakuwe wako na tabia halali na hile ambayo jamii inakubali ama hile ambayo inafuraisha jamii na hiyo ndio jambo la maana Pia naeza ongeza kwamba ni muhimu sana kuhakikisha kwamba watu ambayo wanaeka ndevu ni watu ambao wanapewa heshima zao katika jamii sababu akuna haja uweke ndevu na pia uko na tabia ambayo haileti heshima katika jamii sababu jambo la maana katika jamii ni kuhakikisha kwamba watu wanaishi kwa amani na wanakua ni watu ambao wako na heshima sababu kukosa heshima ndiyo kizungumkuti katika jamii na pale ambapo kuna heshima, jamii mzima hua inafurahishwa na wanaona jambo ambayo wanafaa watatue ama wafanye. Na sana sana wale wazee wa kitambo walikuwa wanaeza kuvaa ndevu na hiyo ndio ilikuwa inawapea heshima katika jamii. Na heshima inapoanza kama hivo inatupea furaha na pia inatupea tu ile uwezo ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shuari na kwamba kila mtu anaeza kufurahishwa na matokeo ya kijamii na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Hata mimi kivyangu naeza taka tu nipewe heshima kidogo kulingana na vile ambavyo niko kulingana na umri wangu na pia nisieze kuulizwa umri wangu kila saa sababu hiyo ndevu ndiyo itaeza kunisaidia. Kupitisha hiyo sababu watu wataona mimi ni mtu wa heshima katika jamii na hiyo ni jambo la maana sana. Sasa kivyangu naeza hakikisha tu kwmba nimeendelea kuvaa ndevu zangu sababu hiyo itanipea furaha na itapea jamii mzima furaha sababu watu wataona mimi ni mtu wa maana na hiyo ndio jambo tu ambayo inaniskuma kuendelea kukuwa na ndevu asante sana na utakuwa na wakati muema.

Naam, hii imenifurahisha sana. Shughuli zangu za kupendezwa ni kama sana sana ni kuenda kuogelea kwa muda moja ama nyingine. Sababu, ninapo ogelea huwa siendi pekee yangu. Huwa naenda na marafiki na wakati huo ambao tunaogelea, huwa tunaeza kupiga gumzo moja au nyingine. Ama gumzo tofauti tofauti, ambazo zinanipea motisha na maisha. Na sisi pia tunajipea motisha na maisha na tunaanza kujisaidia kwa kifikra na hiyo ndo jambo ambayo inafaa. Hiyo ndo jambo ambayo inafaa pale ambapo watu wanaweza kaa, wasaidiane kufikiria, wacheze pamoja na pia kuogelea tu pamoja hiyo ni mojaepo ya mbinu ambazo unawezatumia kutoa wasiwasi na zile hasira ambazo labda uko nayo kwa kila siku na pia hiyo inakupea kivyangu nitasema kwamba inanipea motisha sana na maisha sababu nita nafikiria, naangalia, naona jambo moja au nyingine ambayo nafaa nifanye ili ni kue mtu wa maana katika hiyo urafiki ama katika jamii ama tu katika matindo yote ambayo yanaendelea katika maisha yangu sababu unapokuwa na watu wengi ambao unafikiria nao inamaana kwamba hata we binafsi utaeza kuwa na wakati mwema kuangalia tu zile vitu ambavyo unafanya ama kuangalia zile vitu ambavyo marafiki wako wanajihusisha nazo ili kuendelea, ili kuweza kufikiria na kuona ni njia ipi na ipi ambayo inaeza kusaidia katika maisha yako na hiyo ndo jambo la maana na mii pia kivyangu naezasema kwamba pale ambapo tunaogelea Hata mimi na marafiki wangu huwa tunaeza kujiuliza maswali mingi sana magumu na yale ambayo yanatusaidia katika maisha na hiyo ndo jambo la maana sana alafu pia jambo lingine naeza ongezea kwamba ni jambo lingine ambayo naweza ongezea ni kwamba pale ambapo nafanya na jihusisha na hizi shughuli za kupendezwa huwa napata ile ile motisha tu ya kimaisha ya kuweza kufikiria nini na nini nafaa nifanye tena ama ni vitu kama gani ambazo nafaa nijihusishe nazo ili nieze kupata furaha sana na furaha kama hizi ndizo ambazo zinatupea ama zinanipea wakati mzuri na pia saa zingine naweza sema kwamba zinanipea wakati mgumu sana na maisha yangu sababu mimi ni ule mtu mwenye huwa na jaribu kujikaza sana nieze kufanya maneno mengi maramoja na nieze kujiendelesha tu kimaisha sababu kila mtu jambo ambayo huwa anataka ni kujiendelesha kimaisha na kuhakikisha kwamba tu vitu zake zinaendelea vizuri na hiyo ndo jambo la maana Sasa pia naeza ongeza kwamba mwanadamu yeyote ambaye anajihusisha na zile shughuli zake za kupendezwa ni mwanadamu ambaye saa zingine maramingi huwa anajipata kwamba anafurahia anafurahia tu maisha vile ambavyo inaendelea na anaona tu jinsi ambavyo anafaa ajibebe kimaisha ili kuhakikisha ameyapata ama ameyapata mahitaji yote ya kila kila kuhakisha kwamba amepata yale mahitaji yote yake ya kila siku na labda mahitaji yake pia yote ya mwaka ama za kimaisha ambazo angependa kuyakamilisha kama bado yeye ako mchanga Sasa ndivyo, sasa hizo ndiyo umuhimu ambazo mtu anawezapata wakati ambapo anajihusisha na tabia za kupendezwa na pia kama mtu anapendezwa na kitu, ni vizuri ajihusishe nayo sababu hiyo ndiyo jambo ambayo itamsaidia ama itampafuraha wakati ambapo anakuwa wakati ambapo amefikisha zile miaka za uzeeni sababu unapokuwa katika hizo miaka inamaana kwamba hata wewe utaeza ku utakuwa una fikiria tu vitu ambavyo ulifanya wakati wa miaka za kama za ujana na kufikiria jambo kama hiyo ndiyo huwa inachangia pakubwa katika kupea watu ambao miaka zao zimesonga ufuraha na zile furaha sana sana na hiyo ni jambo nzuri sana Hata mimi ningependa hivo Lakini kwa sasa muda imenitosheleza Asante.